Huwa inapofika jioni napenda kuangalia kwamba siku yanguzima au siku yangu yote. Nimefanya kitu gani na kimeleta matokeo gani katika maisha yangu, katika kazi zangu. Lakini pia jioni ni muda ambao napenda kujiandaa kwa ajili ya kupumzika hivyo ninapenda kufanya kazi ndogo ndogo au kutokushughulisha mwili sana hili niweze kupumzika vizuri.

Kila jioni kabla ya kulala huwa napenda kuandaa vitu vyangu kama nguo kwa ajili ya kazi ya kesho, ratiba zangu naziweka sawa lakini pia nikishamaliza napenda kusali kumshukuru mwenyezi Mungu kwa siku nzima lakini pia kwa kuweza kunilinda, kunipendelea na kunipa baraka kwa namna moja ama nyingine na pia niweze kutamalaki usiku wangu ukapate kuwa wenye amani wenye utulivu wa hali ya juu. Hapo mpaka hapo ntakuja kuenda kuona nuru yake ya kesho.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege lakini nimewahi kusafiri kwa treni, nimewahi kusafiri kwa basi, pia nimewahi kusafiri kwa meli kuenda sehemu mbalimbali lakini natarajia mwaka huu nitaweza kusafiri pande hiyo kwa sababu ni moja ya matamanio yangu na ni moja ya ndoto zangu kubwa.

Zana za digitali nazo za kutumia kila siku ni simu, kompyuta, kuna saa pia ambalo zote pia ni zana za kidigitali ambazo nazitumia kila siku na ndo imekuwa kama simu ya maisha kwa sababu hata kazi zangu pia nafanyia huko huko naeza kupata kipato changu na kila kitu.

Timu bora ambao naifahamu ya mpira wa rugby ya kimarekani ni timu inayoitwa. Eagles. Timu hii imekua ikifanya vizuri katika michuano mbali mbali na hata katika ligi hizo za rugby. Na ki ukweli siyo mfuatiliaji sana wa mpira hii. Lakini nimepata kuangalia hapa mtandaoni na kuweza kujua kwamba ni kati ya timu nzuri na pia inaeza ikanivutia kwa sababu naeze nika jaribu ku ufuatilia na kuona nafanyeje kuhusu mpira huu wa rugby wa kimarekani.

Napenda kunywa maji mengi, kufanya mazoezi, kula mlo ambao ni sahihi. Lakini pia napenda kuishi na watu vizuri. Hii inanisaidia mimi katika akili yangu ya ki afya au afya ya akili ili niweze kuweza kua vizuri. Lakini pia hua napumzika mapema na kwa muda kutosha na pia na kunywa maji mengi hii inasaidia kuboresha afya yangu na kuweza kujitunza.

Mimi sio msomaji sana wa vitabu lakini kuna baadhi ya vitabu ambavyo nimeshawai kuvipitia ikiwemo kitabu kinachoitwa the atomic habits kuna kingine kinachoitwa power ni vitabu ambavyo vimenivutia na na imani mwaka huu mpya elfu mbili ishirini na sita ntaeza kwenda kuvisoma zaidi na kuweza kujua aina nyingine pia za vitabu.

Huwa nasasisha vifaa vyangu sana sana vya kidigitali mara kwa mara pale ambapo mifumo mipya inakuwa imeboreshwa zaidi huwa napenda kufanya hivi kwa sababu ni moja ya njia ambayo inasaidia ulinzi wa vifaa vyangu visiweze kudukuliwa na wadukuzi na pia ni njia ambayo inavifanya vifaa hivi viweze kudumu zaidi.

Kiukweli mwaka mpya huwa na sherekea, napenda kusherehekea nikiwa na familia yangu sana sana kama mwaka huwa nimesherekea nikiwa na bibi yangu, aliye mzaa mama mama yangu mzazi na ndugu ni ya maana marafiki mbali mbali. Tumekuwa tukikaa nyumbani, tumepika chakula kizuri, tukanywa na pinyogi vizuri, tuka angalia filamu nzuri tuka tuliza akili, tuka furahi na kuonyeshana upendo hivo ndivyo niliweza kusherehekea mwaka mpya.

Malengo ambayo ninayo kwa ajili ya kazi yangu ni kuenda kimataifa zaidi lakini malengo mengine ambayo ninayo ni mbali na kazi yangu ni kueza kuwa mfanyabiashara ambaye naweza kufahamika kimataifa na kuweza kufanya biashara zenye faida kubwa. Lakini pia malengo ambao ninao kwa ajili ya kazi yangu ni kuweza kuboresha zaidi na kuwa bora na kuweza kuwa vizuri zaidi.

Keki ninayopenda kiukweli ni keki ya chokoleti. Huwa naipenda sana kuila kwa sababu kwanza haina mambo mengi. Unachanganya tu chokoleti yako na unga wako wa ngano basi. Unaweza kupata kitu kizuri na ukafurahia. Unaweza ukanywa kwa soda au kwa kinywaji laini chochote. Hiyo ni moja ya keki ambazo naipendelea sana.

Napenda sana sana sana kujifunza historia kwa sababu historia ni moja ya somo ambalo au ni jambo ni kitu ambacho kina nifanya tuweze kujua. Sisi tumetokea wapi au kwa nini mambo ya po hivi kwa sasa. Hivyo historia huwa inasaidia sana kuweza kuelewa mambo kwa rahisi na kuweza ata pia kuchanganua kwamba mwelekeo wa haya mambo inakuwa vipi.

Nywele zangu huwa nazinyoa mara mbili kwa mwezi kwa sababu huwa zinatabia ya kukua haraka na pia zikikua haraka sana huwa zinapoteza mwonekano wangu au uhalisi wangu hivyo napenda kunyowa mara mbili kwa mwezi na hili nweze kupendeza zaidi.

Huwa napenda kuoga mara mbili kwa siku, yaani ya asubuhi. Ninapokuwa nimeamka nakuweza kuanza siku yangu. Lakini pia na jioni, baadaye napenda kupumzika au kulala ninapomaliza siku yangu. Hali hii au tabia hii ya kuoga mara mbili kwa siku inanifanya nijisikie mwenye mwepesi na mwenye. Na mwili pia unapumua vizuri na unajisikia vizuri pia.

Ki ukweli sera ya kampuni ambayo naiona ni muhimu huwa ni ile sera ya kuwa na uwazi na ukweli ya kwamba ili kuweza kuhakikisha wafanya kazi wote wanapenda kazi zao au pia wanaona ni jinsi gani kampuni yao inaenda basi lazima kuwe kuna sera ambayo inaelezea ukweli na uwazi katika moja ya mifumo yao au moja ya utendaji kazi wao kwenye kampuni.